Je, umewahi kusafiri kwa ndege, ndio, nimesha wahi na ilikuwa safari ya kusisimua sana niliisi furaha na hofu kidogo kati ndege inapofaa, lakini nilipofika juu ya mawingu, nilifurahia sana na mandhari, kusafiri kwa ndege kuna nifanya njihizi karibu zaidi na dunia, asante.

Jee, umewahi kufikiria jinsi kulima kunavyofundisha uvumilivu na shukurani? Nilipokuwa nikilima, niligundua kuwa si kazi tu mbali ni darasa la maisha. Kila mbegu inaitaji maji, jua, na uvumilivu ili kustawili. Kila kipanda cha arthi, kinaitaji umakini na uangalivu. Unapovuna matunda au mboga zako, moyo unajaa furaha na kuridhika. Ukijua jitihada zako, hazikuenda bure. Kulima kunanifundisha kuthamini maisha na kushukuru kila hatua ndogo. Asante.

Je, umewahi kujiuliza ni chakula gani kinachokufanya uhisi furaha ya kweli na utulivu ndani ya moyo wako? Chakula ninachokipenda ni kile kinachonipa nguvu na kuridhisha hisia zangu, kama supu ya mboga yenye ladha zuri au mkate wa jioni wenye joto. Kuishi maisha yenye afya na furaha kunahitaji kufurahia chakula kilicho safi na kinachonipa nguvu za mwili na akili.

Mchezo wangu naofurahia katika olimpiki ni ule unaonileta msisimuko wa kipekee na kunitia moyo kuona uwezo wa binadamu kuona wachezaji wakijituma kwa nguvu zote, unanifanya niwe na motisha ya kushugulikia maisha yangu kwa badi. Ni mchezo unaonifunza uvumilivu nidhamu na kushinda hofu ya kushindwa. Jee, umewahi kujiuliza ni nguvu gani ndani yako inayoweza kukupeleka mbali zaidi kuliko ulivyowahi kufikiria?

Je, umewahi kujiuliza ladha mpya zinaweza kufungua vipi milango ya furaha na uzoefu mpya? Chakula cha kigeni nilichowahi kujaribu kilikuwa na ladha tofauti iliyo nishangaza na kunifundisha thamani, tamaduni, mbali mbali. Kila tonge lilikuwa safari ndogo ya kungundua kilicho nikumbusha kuwa dunia imejaa uzuri, tofauti na mskumo.

Jee, umewahi kujiuliza kama unapendelea utulivu wa upepo wa asili au faraja kionyozi katika kupumzika mwili na akili yako? Napendo upepo wa asili kwa sababu unanifanya njisikie huru, mtulivu na karibu na mazingira. Lakini wakati mwingine, kiyoyozi hunipa faraja ya haraka na utulivu wa kipekee. Kila kimoja hunisaidia kupumua vizuri na kuendelea na siku nikiwa na nguvu mpya. Asante.

Jee, umewahi kufikiria nguvu ya mshikamano wa kweli katika timu. Mimi napenda kufanya kazi na timu yangu kwa kushirikiana kwa uwazi na kuheshimiana kila moja anatambulika kwa talanta yake na tunaitajika kuelewa mtazamo ya kila mshiriki. Tunapoweka malengo ya pamoja na kuwasiliana mara kwa mara. Kazi inakuwa rahisi na yenye matokeo bora.

Je, umewahi kujiuliza jinsi mazingira yanavyoweza kuathiri latha na furaha ya chakula chako? Mimi napenda kula nje ya nyumba katika migawa yenye mazingira tulivu na mwanga mzuri. Ambapo naweza kufurahia chakula vizuri huku ni kifurahia mazungumuzo au manthari. Hii inawezesha kupumzika, kuondoa msongo wa mawazo na kuunganisha vizuri na marafiki au familia.

Je umewahi kujiuliza jinsi mahali ulipozaliwa linavyo weza kuunda sehemu ya utambulisho wako? Mimi naheshimu sana mahali nilipozaliwa kwa sababu lina nipa hisia za mzizi na kumbukumbu za utotoni. Kila wakati ninapo kumbuka familia majirani na utamaduni za eneo hilo, ninahisi shukurani na furaha. Mahali pa kuzaliwa pia lina nifunza kuthamini asili utamaduni na historia yangu.

Je, unafikiria ni hatua gani ndogo unaweza kuchukua kila mwezi ili kufanikisha malengo yako na kulinda taarifa zako muhimu? Kila mwezi mimi huweka malengo madogo na ya wazi yanayoweza kutekelezeka. Hii inasaidia kupanga mradi, kumalizia kazi zilipo na kufanikisha maendeleo hatua kwa hatua. Kuhifadhi data yangu, mimi hutumia kifaa changu binafsi pamoja na nakala za ziada mtandaoni. Kuhakikisha taarifa zangu na kumbukumbu za kazi, zinabaki salama kila wakati. Huku nikidumisha utulivu wa akili na ufanisi.

Je, unatumia changamoto za kila siku kukuza uvumilivu na busara yako. Wakati na mgogoro na mtu, napendelea kutulia kwanza na kusigiliza kwa makini upande mwingine. Kisha na jaribu kueleza mawazo yangu kwa heshima na kwa uwazi. Data yangu yote muhimu uhifadhiwa kwenye cloud na baadhi kwenye kompyuta yangu binafsi. Kuhakikisha kila mawasiliano na taarifa ziko salama na zinapatikana kwa wakati wa wowote.

Ni zora gani ulilojenga linalo kufanya kila siku uwe bora kidogo? Zoea zuri nililojenga ni kuanza siku kwa kutafakari na kupanga malengo madogo. Kila asubui napumuzika kidogo na kupanga hatua zinazonipeleka karibu na malengo yangu. Hii inanisaidia kuwa na utilivu, kuzingatia yale muhimu na kuendelea kukua kiakili na kuisikia hatua kwa hatua kila siku.

Ni mikutano gani unayoshirika ambaye inakuinua badala ya kukuangusha napenda mikutano ya iliyo na lengo yenya mstari mzuri na hisia ya kushirikiana. Mikutano hii hutoa nafasi ya kubadilishana mawazo, kujifunza kutoka kwa wengine na kupanga hatua za kweli zinazonifikisha mi malengo. Ni aina ya mikutano unayonifanya nihisi thamani yangu na kunipa mwanga mpya wa mawazo kila mara.

Ni hisia gani unaezapata unapoeleza mawazo yako kwa ujasiri, kuhusu wasilisho, na jinsi na shauku kidogo na msukumo wa kujifunza. Wakati nilikuwa mbele ya watu, ninajitahidi kueleza mawazo yangu kwa uwazi na uthabiti. Hii si tu kunisaidia kuwakilisha habari vizuri, bari pia kunipea kujiaminia, kunikumbusha kuwa kila sauti inayoeleweka ni fursa ya kuanua na kusaidia wengine.

Ni njia gani unayotumia kuonyesha akila ambayo wako kwa wengine? Mimi napendelea kuandika kwa sababu kunanilisha nafasi ya kufikiria kwa kina, kupanga maneno yangu na kueleze hisia zangu kwa wazi. Kuandika kunatoa muda wa kutafakari, kujifunza kutoka kwa mawazo yangu mwenyewe, na baadae kunisaidia kuzungumuza kwa ujasiri na uthabiti. Kila neno linaloandikwa ni hatua ya ukuwaji na kujieleza.